Ninawasiliana na wafanya kazi wenzangu kwa njia ilio wazi inaheshima na ushirikiano kwa kawaida. Ninasikiliza kwanza ili kuelewa mawazo na changamoto zao kabla ya kutoa maoni yangu. Natumia lugha rahisi na wazi kuepuka utata au maneno yanayoweza kueleweka vibaya. Nawasiliana mara kwa mara. Iwe ni ana kwa ana kupitia simu, barua pepe au ujumbe wa kikazi kulingana na hali. Natoa mrejesho wa kujenga si wa kukosoa tu bali kusaidia kuboresha kazi. Nadhamisha kazi ya pamoja kwa kushirikisha wengine kwenye maamuzi na kuheshimu mitazamo tofauti. Kwa kifupi, nalenga mawasiliano yanaojenga uwaminifu na kufanya kazi iwe rahisi na yenye matokeo bora.

Mfanyikazi bora zaidi ni ule ni mtu wa anayeunganisha ujasiriamali na maadili mazuri. Sifa zake ni kama ujasiri na ubunifu. Anaeza kuona fursa pale wengine wanapoona changamoto na kubuni njia za kipekee za kufanikisha biashara. Waaminifu na heshima. Anaheshimu wateja, wafanyikazi na washirika. Kwa hivyo, anapata imani na wateja wa kudumu. Uwezo wa kusimamia na kuongoza, anajua jinsi ya kupanga raslimali, kutenga vipaumbele na kufanya timu yake ifanye kazi kwa ushirikiano, kujifunza na kubadilika, hana hofu ya kubadilisha mikakati au kujifunza kutokana na makosa yake. Kujali jamii mfanyi biashara bora sio tu anatafuta faida bali pia anaangalia athari za biashara yake kwenye jamii na mazingira. Mfano unaojitokeza mfanyi biashara anayejenga bidhaa au huduma zinazoboresha maisha ya watu huku akizingatia maadili na heshima. Kwa kifupi sio tu tajiri bali ni kiongozi wa kweli na mfanisi wa jamii.

Napendelea mazingira ya kazi yenye ushirikiano, utulivu na mwelekea wa malengo. Sifazake ni ushirikiano wa kikazi, wafanya kazi wanashirikiana, wanasaidiana na mawasiliano ni wazi bila urafikiwa kupindukia. Hali utulivu, sikelele nyingi au vurugu ili uweze kuzingatia kazi vizuri. Rasili mari zinazo hitajika vifaa teknolojia na tarifa zinapatikana ili kazi ifanyike kwa urahisi. Motisha na kuthaminiwa wafanyikazi wanapokea pongezi au mbrejesho Si tumalipo ili wajisikie kuthaminiwa uwazi na haki sheria za kazi zingatiwa Hakuna upendeleo na kila mtu anajua mpaka yake na majukumu Kwa kifupi Napenda mazingira yanayochangia ufanisi furaha na ukuwaji wa kibinafsi na wakikudi Ikiu nataka na heza pia kueleza mfano wa mazingira.

Napenda juisi ya matunda ilio safi, asili na enye ladha kamili ya matunda. Mfano ni juisi ya machungwa inatoa nguvu na huchangamsha asubuhi. Juisi ya matunda mchanganyiko kama machungwa, tofaa na zabibu. Inafaa wakati unataka virutubisho mbali mbali kwa wakati mmoja. Juisi ya matunda yenye. Juisi ya matunda yenye asili kabisa bila sukari nyingi. Inasaidia afya na unanifanya nijisikie mwilini mwangu mwema. Kwa kifupi na pendelea juisi ambayo ina afya, ladha nzuri na inatoa hisia ya kuwa na nguvu.